Natumia muda gani mtandaoni kwa siku natumia muda wa masaa zaidi ya kumi na nane kwa vile kazi yangu huwa mtandaoni. Na kuwa mtandaoni sana sana kutazama video kama vile youtube ama tiktok na sana sana kufanya kazi yangu kama kazi ya forex pale lazima uwe mtandaoni ili mtengeneze pesa.

Mimi binafsi ningependa kuwa na uwezo wa kukimbia kwa kasi sana. Kwa vile ingesaidia ku save time. Kuhifadhi masaa yangu nisiweze kupoteza masaa yaangu na kufanya vitu kwa kasi na kwa uwezo wa hali ya juu hio ndio uwezo ambao ningependa kuwa nao pia uwezo wa wa kuenda katika hewa ku Kufly. Kuenda juu ya hewa. Hio ndio uwezo ningependa kuwa nao. Kwa vile ingenisaidia kuona ma nchi kwa umbali.

Zana ambazo natumia za digiti ni zana gani za digi kwa ukweli swali hili ni nzuri sana kwa vile mimi hutumia zana kama za rununu smartphones simu mjanja. Natumia dijiti hizo ama pia naweza tumia digits za star mia moja na arobaini na nne hash kuangalia balance yangu ya credit.

Kwa hivo mimi, mimi kila siku hukuwa na utaratibu ambao ninafuata kila siku ikianza so, siku yangu huanza asubuhi ambapo na amka. Natayarisha kitanda yangu. Naoga uso alafu na ingia kwenye ofisi yangu. Naangalia emails naangalia nini kilichofanyika jana. Labda meseji ambazo zimeingia alafu na panga. Naandika kwenye kitabu vitu ambavyo nitavifanya kwa siku ya hale ya hiyo sikuwa mpia nezeheka kwenye ubongo. Toka hapo sasa ni ku ikifika masaa naandika pia masaa. Ikifika hiyo masaa inapiga shughuli yangu pale. Naanza kupumzika kwanza ya meona giza ni mekula sapa Yondo masana anza kupumzika. Unashereza june unapena kuzika Hei shereza jioni nazo sisi pendi vile. Sasa palivi pakulala. Na niseme miu tuwingia tugu la kunye blangieti juu after kukula Muli inakweme chuko unaisikia tukulala. Furaha yenye nahisi ni kama nimefanya ambavyo nilikuwa nimepanga kwa utaratibu na mingiyazo nimezikamilisha.

Mimi kwangu huwa najua napenda michezo, so na kuna michezo ambayo ningependa kuijaribu. Ya kwanza ikiwa bungee jumping ile ya unaruka kutoka mahali juu lakini chini kuna mto unaruka lakini umefungiliwa kama kiblada, ukifika ukienda kufika chini kinakuvuta juu mchezo ingine labda ni kuswim pale, unaogelea, ndiyo.

Ndiyo mimi hupenda kujifunza historia kwa vile bila historia hatuwezi jua sasa hivi ambavyo tutapambana na nyakati zijazo. So lazima kujifunza historia na pia kujifunza historia inakuwezesha hata kugundua ukoa wako kwa vizuri na kufurahia matamaduni zile zingine na historia ya kama ni ya mahala ambapo, unaishi kama country ama pia ya jamii, historia ya jamii.

Mimi ufuata mashalti ya daktari. Ndiyo maana mimi ukunywa maji ya kama glasi sita kila siku. Naigawanya kama azubui mbili alafu ikifika lunch nakunywa glass zingine mbili. Na jioni zingine mbili na kuja glasi sita ya maji kila siku ambayo ni mzuri kwa vile inasaidia kunyoosha ngozi. Nasaidia mwili kuwa uweza kutengeneza ata dao. Tumi pangu na kunywa maji, vizuri sana kulingana na maagizo wa daktari.

Tunda langu la kupendeza ni tunda la damu, kuna passion, kuna watermelon na kuna mananasi. Matunda haya navipenda sana kwa vile kwanza yakichanganywa kama pudin. Na iongezewe pale ovakado mi huiskia ikiwa tamu sana. So tunda lenye naipenda sana tungeisema labda ovakado. Naipenda kwa sababu ina manufaa mengi, iko na mafuta, inasaidia mwili, inasaidia kunyoosha na inaongeza ladha kwenye chakula.

Ndiyo mimi ni mtu wa ubunifu kwa vile kutoka ututoni mimi upenda nimeishi kupenda somo la sayansi na kuipenda hivo mi imenisaidia kuwa mtu mbunifu kuweza kutatua mashida ya sayansi. Kwa vile sayansi ambavyo tulisoma mwisho wani somo ambalo lihusidia kulahisisha kazi ya binadamu hapa So razima mtu akuwe mbunivu ili uweza kutatua mashida makubwa makubwa ambayo yana Hena pitiwa na wanainchi kila siku.

Mii napenda kutumia muda na familia yaku kwa kujuhusisha kwa vito ambavyo iko sawa kwa sisi wote kama hile kutayazama movie. Kama siyo hiyo tuneeza enda mahali ya utu. Tukueza kupata chakula kwa pamoja. Kama kupeleka watoto pale hivi mahali pa kuchezea. Nasitu kuna kujiangarilia na kuwachunga pale.

Tngu nilipo anza kufika miaka ya teen age hospitali mimi huwa siendi hivyo hivyo. Mimi huwa nadra sana. Naweza sema ni kuchangia kwa kula vizuri. Kufanya zoezi na kutokuwa na stress So kuwa umua mwako uneza pata ni naenda kama mara moja. Mimi kazi ingine inaisha bila mimi. Kanyangisha miguu yangu pale hospital yungu ambao naishukuru mwenyezi mungu kwa kunipa uhai mwema.

Shuguli zangu za wikendi hutofautiana wikendi kwa wikendi manake. Si kila wikendi itakua kama ile ingine lakini tunajikakamua kuweka pattern ambayo inaezafuatwa na ni nzuri si ile ya kuwa monotomous. So, na swali la kwanza inauliza unaeza kushiriki ni unafanya jumapita. So, kama jumamosi naweza itumia kuosha manguo. Alafu jumapili naenda pale kanisani kumshukuru Mungu. Kwa kunilinda wiki nzima. Pia naweza enda jumamosi nikimaliza kuosha mapema. Naweza enda pale kafe na kunywa kahawa yangu na familia ama rafiki. Mambo ya kawaida labda ni kuvaa mavazi ambayo hayanibani. Naniyale raisi ambayo inanifanya niwe comfortable. Tunaweza enda na marafiki ama familia. Wakati ule ni wakufurahia na familia.

Wiki yangu ya kwanza ninaipanga iwe ya mafanikio na kuwa buheri wa afya So wiki unaipanga kwa kutumia ambavyo watu hufanya kazi So kama ni siku za kwanza za wiki ni unafanya biashara zako vizuri. Unaenda hivyo hadi Friday ambapo unaanza kupunguza majukumu ya kazi unahakikisha mambo yote ya wiki yamesuluhishwa before wiki iishe.

Mwandishi wa vitabu ambaye nampenda ni John kiliamete kwa vile hadilthi zake za vitabu vyake ambavyo ameandika ni vya kusisimua na vya kupendeza sana. Kuna kwa ile ya muhimu ni ambavyo ni vitabu vya kuelimisha kuhusu mambo ya maisha mambo ya kila siku na ambavyo kujikimu katika mashida ambayo yanaweza epukika.

Kwa sasa, mimi napenda kuandika kwa kompyuta kwa vile ni haraka ni rahisi ukinganisha kuandika na by hand ama kuandika kwa mkono yaani kompyuta inasaidia kuleta kila kitu kwa ubongo na kuilekeza kwenye kitu ambacho kinaonekana kwa urahisi sana ukilinganisha na kuandika na mkono.

Mwezi ambao ninaupenda kwa mwaka ni mwezi wa disemba kwa vile ni mwezi wa furaha, mwezi wa kuungamana na familia. Na mwezi ambao watu ukula kwa sana, chakula ambavyo wamekithamani na kuigawanya na ambao wanawapenda. Mwaka huu pia tunausherekea kuzaliwa kwa bwana yesu ambayo ni nzuri sana pia kujitayarisha kuruka mwaka pale.

Ndiyo mimi hupenda kutumia video kwa mawasiliano kwa vile inasaidia kama ni kitu ambacho mnaoneshana inakuwa kwa urahisi na kuwasiliana. Kuliko kutuma picha tena unaanza kuandika. Kufanya video ni rahisi na inasaidia kujumuisha pia watu wengi.

Eei, mfanya biashara bora zaidi naweza sema ni mwana biashara wa jirani hapa hivi juu ambaye ako na supermarket kama mbili kubwa sana eneo hili. Mfanya biashara huyo anashiriki kukatika uuzaji wa bidhaa za nyumbani. Ka vile sukari, michele, vitu kama hivyo mafuta huyu mwanabiashara nampenda kwababu ni mtu ambaye ameungana na wana jamii. Hana dhala dharau. Na anapenda kusaidia wana jamii ambapo anaeza na si ati mtu unaeza enda kwake atia ulale njaa na ako hapo. Kenye najifunza kutoka kwake ni kuwa mkarimu na mpenda watu wote na kwa mwana biashara hodari. Na hisi ambayo kwamba ana mwelekeo mzuri na kazi yake yeye hufanya kwa bidii zaidi.

Mahala ambapo napenda kuwa ni mahala penye pametuli hapana makelele pa watu wengi kwa vile ukiwa mahali pande, mawazo yanaweza kujikusanya na kuwa na kuwaelekezo mahali pamoja ambayo itatoa suluhisho suluhisho nzuri kukilinganisha mahali ambapo kuna watu wengi kuna makelele kila mtu ataka kuongea ataka kusikizwa sa akili inakuwa confused, inatangamana sana so mahali pametuli ni pazuri.